Ndio napenda kuimba hasa nyimbo za injili na burudani. Sababu kuimba inanipa furaha na kunituliza na pia inanisaidia kupunguza mawazo.